Mimi hjshugulikia kazi za dharura kwa kuondoa visingizio na viashiria vya usbufu na kuchukua muda kuthamini hali na hisia na matokeo yake na kuvuja kazi katika vipade vidogo ili kukamilisha kwa muda mfupi kwa hivyo.

Mimi upanga kazi yangu kwa kuweka vipaumbele na ninatumia kanuni ya pomodoro na kugawa kazi kubwa vipande vidogo vidogo ninavyoweza kukamilisha kwa muda mfupi.

Mimi hupenda kwenda dukani wakati wa asubuhi kwa sababu wakati wa asubuhi huwa hakuna msongamano wa watu na pia huweza kufikiria vitu vyenye unahitaji na pia unaeza kusaidika kwa muda.

Mimi usherehekea mafanikio ya timu kwa kuenda inje sehemu kama ya kufanya michezo ya kuchangamusha akili kuenda kutazama filamu au matebezi ya asili na kuwa na shelehe ya pamoja na wengine.

Chinsi ninavyo shugulikia makosa kazini kwanza mimi ninasikiliza kwa umakini kukua mwema ninapoanza kuuliza maswali na ninatoa ushauli kulingana na maoni ya angu.

Wakati wa wasiwasi mimi husikiza ngoma za bongo na pia ninaweza enda kutembelea bunga la wanyama ili kupunguza msongo wa mawazo na kuweka hali ya afya salama kwa hivyo.

Mimi ninashughulikia muda kazini kwa kupanga na kuweka vipaumbele ninatumia kanuni ya pomodoro na ninagawanya kazi kubwa vipade vidogo vidogo, ninavyo viweza kukamilisha kwa muda mfupi.